Kazi ambayo ninaichukia ya nyumbani, ni kazi ya kuosha vyombo. Kazi hii naichukia kwa sababu na shikashika maji kwa muda mwingi na unashinda zina shinda zikikuwa chafu. Kazi hii ni ngumu kwa sababu vyombo ha viachi kutumika nyumbani kwa maana kila saa kuna upishi.